Chumba changu chakulala ni kikubwa sana. Kuta zake zina rangi nyeupe na paa ya rangi nyekundu. Kitanda changu kina upana mkubwa na lina starehe. Kutoka dirishani, unaweza kuona bahari ya indi na mimea katha ikiwemo miti ya mnazi. Kitu ambacho nakipenda zaidi chumbani mwangu ni kompyuta na televisheni.

Naam kwa kujiangalia mimi kibinafsi, ndiyo ningependa kurudi katika ujana wangu. Kwa sababu ni hii, kwanza ujana una nguvu na afya. Katika kipindi hichi, mwili huwa na nguvu, uchovu hauji haraka na mtu ana uwezo wa kufanya mambo mengi bila maumivu au magonjwa ya mara kwa mara. Hili, huwafanya watu kukumbuka ujana wao ili wasijione huziona kama kuwa fursa kubwa. Pili, ujana una muda na uhuru wa kujaribu. Makosa mengi, husameheka, ukiwa kijana, unaweza kujaribu masomo tofauti, vipaji, au ndoto. Bila lawama kubwa kutoka kwa jamii, hakuna mtu wa kukudhulumu, ama mtu wa kukukataza, haswa. Maan jambo la tatu ni kwamba, wengi hutamani kurekebisha makosa ya dhamani. Mtu anaweza kusema, laiti ninge soma zaidi, au laiti ninge chagua tofauti. Hio kutamani kurudi ujana mara nyingi ni hamu ya kutumia hekima ya sasa katika muda wa zamani. Ujana pia unachangamoto nyingi kama kukosa uzoefu, msongo wa maamuzi, kutokuwa na uhakika wa maisha. Na wakati mtu anapokuwa mtu mzima, unapata kuwa na kuelewa, unapata hekima, unapata uwezo wa kufanya maamuzi, maamuzi bora.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali. Kwanza, ninajitahidi kuwa na mahusiano mazuri na watu wanaonizunguka kwa kuwa heshimu, kuwasikiliza na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada. Huwa nashiriki katika shughuli za kijamii kama usafi wa mazingira, mikutano ya kijiji au mtaa na matukio ya pamoja yanayolenga maendeleo ya jamii. Pia nina shiriki katika kutoa msaada kwa wahitaji kwa mfano kuwasaidia wazee, wagonjwa au watoto wadogo kadiri ya uwezo wangu. Ninapofanya hivyo najisikia kuwa sehemu muhimu ya jamii na kuchangia ustawi wa wengine. Vile vile, ninazingatia kufuata sheria na maadili mema. Kwa sababu kufanya hivyo, husaidia kudumisha amani na mshikamano katika jamii. Kupitia matendo yangu mema, ninahamasisha wengine kushirikiana na kujenga jamii bora. Kwa ujumla, ninaamini kushiriki katika jamii ni wajibu wa kila mtu na ninajitahidi kutoa mchango wangu kwa vitendo na kwa tabia njema.

Utaratibu wangu wa jioni huwanza mara tu mchana unapoisha. Baada ya kumaliza shughuli za mchana kama masomo au kazi za nyumbani, napata muda wa kupumzika kidogo. Huwa na jipanga upya kwa kuosha uso, kubadilisha nguo na wakati mwingine kula cha kula cha jioni pamoja na familia. Kwa kawaida huanza kupumzika jioni kuanzia saa kumi na mbili hadi saa moja. Wakati huu, napenda kufanya mambo mepesi kwa kusoma vitabu, kufanya marejeo ya masomo au kuzungumza na wanafamilia. Jioni hunipa nafasi ya kutafakari siku yangu na kupanga mambo ya kesho. Sina sherehe kubwa za jioni, lakini napenda shughuli ndogondogo zinazo nipafuraha. Kama kusikiliza muziki wa utulivu au kutazama kipindi kifupi cha elimu au burudani. Haya hunisaidia kupunguza uchovu wa siku mzima. Ninapo jiandaa kulala nahakikisha kazi zote muhimu zimekamilika. Huwa ninasali au kutulia kimya kwa muda mfupi. Kisha najiandaa kulala kwa kuingia kitandani mapema ili mwili upate mapumziko ya kutosha. Wakati wa jioni hunipa hisia ya amani na furaha na jisikia nimerithika ni napo kumbuka ni ilivyo fanikiwa kufanya siku hiyo na hupata matumaini mapya ya siku inayofuata.